Wakati ninapo kumbana na mgogoro kati yangu na mku mwingine Mimi hujitahidi kwanza kutuliza. Kutulia na kuthibiti hisia zangu. Na mini kuwa hasira na maneno ya haraka ya naweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo, mimi hujitenga kwa umda mfupi ili kufikiria kwa kutulevu na kuelewa chanza cha mgogoro huo. Bada ya kutulia, mimi hujaribu kuji thamini na kujieleza, kujiuliza kama ni nakosa lolote au kama kuna jambo ni lilo fanya bila kusudia ambalo lilimkera mwenzangu. Kisha mimi huamua kuzungumza na mtu huyo kwa njia ya heshima na utulivu. Minapo zungumza, mimi hujitahidi kusikiliza maoni yake bila kumkatiza. Kwa sababu kusikiliza usaidia kuelewa hisia na mtazamo wa mwenzako. Pia hujithamini hujitahidi kueleza upande wangu kwa utuliu bila lawama au matusi. Lengo langu huwa si kushinda mbishano bali kutafuta suluhisho linaloku kubalika na pande zote. Ikiwa mgogoro ni mkubwa, wakati mwinginee mimi kutafuta msaada wa mtu, wa tatu, anaya aminika kama rafiki, kiongozi au mshauri, ili kusaidia kupatanisha upande zote. Pia niko tayari kuomba msamaha endapo nitagundua nimekosea. Niko sababu naona msamaha ni hatua muhimu ya kujenga amani. Napo kumbana na mgogoro kwa ujumla, mihu hitaji kutatua kwa busara, mawasiliano mazuri na kuheshimiyana ili kudumisha mahusiano mema na amani ya moyo.

Kwa kawaida, ninaoga mara moja au mara mbili kwa siku kulingana na hali na shughuli nilizofanya. Siku za kawaida ambazo sina kazi nzito au mazoezi mengi, mimi huoga mara moja kwa siku. Hasa asubuhi, huoga asubui hunisaidia kuanza siku nikiwa msafi, mwenye nguvu na mwenye kujiamini. Maji huniamisha vizuri na hunifanya nijisikie mchangamfu, tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Hata hivyo, kuna siku ambazo mihuoga marambili kwa siku. Hii hutokea hasa ninapofanya kazi nzito, mazoezi au ninapokuwa kwenye mazingira yenye joto kali. Baada ya jasho jingi, mimi huona ni muhimu kuoga tena jioni ili kuondoa uchofu, jasho na harufu mbaya mwilini. Kuoga jioni hunisaidia kupumzika na kupata usingizi mzuri usiku kwa sababu mwili huwa safi na umetulia. Ninaamini pia kuoga si tu swala la usafi wa mwili, bali pia ni muhimu kwa afya na ustawi wa akili. Kuoga mara kwa mara hunisaidia kuzuia magonjwa ya ngozi huimarisha hali ya usafi binafsi na huongeza heshima kwa wengine. Hata hivyo, huwa makini nisioge kupita kiasi, kwani kuoga sana kunaweza kuondoa mafuta asilia ya ngozi. Kwa ujumla, ninaona kuoga mara moja au mbili kwa siku ni utaratibu mzuri unaonisaidia kudumisha usafi afya njema na hali nzuri ya kujisikia.

Kusherehekea mwaka mpia ni tukio muhimu sana kwangu kwa sababu hunipa nafazi ya kutafakari maisha yangu na kuanza ukurasa mpia wenye matumani. Maandalizi ya sherehe ya mwaka mpia huanza mapema mara nyingi siku chache kabla ya sherehe yenyewe, ya tarehe yenyewe. Mimi hukikisha mazingira ya nyumbani yako safi na yamepangwa vizuri kwa sababu naamini usafi na mpangilio huleta hali nzuri ya kukaribisha mwaka mpia. Pia mimi hupanga chakula malum kitakacholiwa siku hiyo. Mara nyingi nikishirikiana na familia au marafiki. Siku ya mkesha wa mwaka mpia huwanza kwa utulivu, asubui au mchana. Upata muda wa kuka peke yangu na kutafakari mambo yote nilio pitia katika mwaka unaowisha. Mimi hujuliza na mafuniki. Mimi hujuliza ni mafanikio yapi nilioyapata. Ni changamoto zipi nilizo kabiliana nazo nani mafunzo gani nimejifunza. Kutafakari huku unisaidia kujitambua na kunifanya niwe tayari. Tayari kisaikolojia kuanza mwaka mpya nikiwa na mtazamo chanya. Jioni inapo karibia. Mimi hungana na familia au marafiki wa karibu. Tunapika nakula chakula cha pamoja, tukibadilishana hadithi vicheko na kumbukumbu za mwaka mzima wakati mngine, mi hutazama vipindi vya burudani au muziki, au kusikiliza nyimbo zinazoleta hisia za furaha au na shukrani. Kwangu, uwepo wa mtu ninao wapenda ndiyo hufanya sherehe, iwe ya maana zaidi kuliko kelele au anasa. Muda unapo karibia saa sita usiku, mi hutazama saa kwa hamu kubwa. Kunapo fika dakika za mwisho za mwaka wa zamani, huwa tunahesabu sekunde kwa pamoja, tukingojea mwaka mpia uwanze. Mara tu mwaka mpia unapoingia, mi hubadilishana salamu za heri ya mwaka mpia. Hukumbatiana na hutoa shukrani. Wakati mwingine huwomba dua au sala fupi. Nikiomba mungu aniongoze, anilinde na anipe hekima katika mwaka unaowanza. Bada ya hapo, mimi hutenga muda wa kuandika au kufikiria malengo ya mwaka mpya. Najiwekea malengo ya kiafia, kielimu, kifedha na hata ya mahusiano. Sifanyi ahadi nyingi zisizo tekelezeka. Bali huweka malengo halisi, ninaeweza kufanikia hatua kwa hatua. Mwisho wa sherehe, mii hulala nikiwa na amani ya moyo na matumani mapia. Nikijua kuwa mwaka, mpia ni fursa nyingine ya kujifunza, kukua na kuhishi maisha yenye ma, maana zaidi.

Kumbukumbu za ututoni ni moja wapo ya mali, za thamani ambazo mtu hubeba katika maisha yake yote. Kwanu ndizo zinazo jenga utu, mitazamo na maadili yetu. Kwa upande wangu, kumbukumbu ya ututoni ambayo bado inanivutia nipale nilipo kuwa mdogo nikiwa. Nikiwa na wingi wa furaha na mshikamano wa familia. Ilikuwa katika mtaa mdogo ambapo watoto walicheza pamoja kila siku na mara zote tulijumuika kwa furaha bila kujali tofauti zetu. Kumbuka jinsi tulivyo kuwa tukicheza michezo mbali mbali ya kienyeji kama kati, goti goti na saba saba. Michezo hiyo haikuwa tu burudani, bali pia ilikuwa darasa la maisha, kwani tuli jifunza kushirikiana, kuheshimiana, na kushindana kwa heshima. Kumbukumbu nyingine ya utotoni ni ile ya shule ya awali, nilipo kuwa shule ya msingi ya awali, walimu walitufundisha siyotu masomo ya kawaida bali pia maadili ya msingi ya maisha. Na kumbuka walimu wangu wachekechea. Walitumia nyimbo na hadithi kufundisha kutufundisha usafi, nidhamu na heshima. Mara nyingi walitufundisha umuhimu wa kusema tafadhali na asante. Kuwa na subira na kusaidia wenzetu bila kusubiri tuzo. Shule hiyo ndio ilio niingiza katika mfumo wa nidhamu na kunifundisha kujitambua kama sehemu ya jamii. Pala nyumbani, kumbu kumbu nyingine ya utotoni ilio nivutia ni wakati wa familia na kumbuka chakula cha jioni kilicho kuwa kikikusanyika, tukikusanyika wote pamoja, kuzungumza, kucheka na kushirikiana, na kushirikiana simulizi za siku. Mara nyingi, baba alituambia hadithi za maisha au zile za kifoklo za kiafrika. Wazo hazikuwa tu burudani bali pia funzo la maisha. Mama yangu pia alitufundisha jinsi ya kuishi kwa usafi kupika chakula na kushirikiana kama familia. Kumbukumbu hizo ziliunda msingi wa maadili na uelewa wa thamani ya familia katika maisha yangu. Pia kumbukumbu ya utotoni ni ile ya majirani na urafiki nilipo kuwa mdogo nilikuwa na marafiki wengi walio kuwa wenzangu wakaribu. Tulicheza pamoja tulikabiliana na changamoto pamoja na tukashirikiana katika shughuli mbalimbali za kijamii. Hii ilinifundisha umuhimu wa urafiki mshikamano wa kijamii na kushirikiana bila ubinafsi. Kwa kweli, urafiki huo wa utotoni bado unanivutia kwani ni kumbukumbu ya dhamani isio potea. Kumbukumbu nyingine ni ile ya likizo za shule. Kila likizo, familia yetu ingeenda shambani au kwenye sherehe za kijamii. Hapo nilijifunza kazi za shambani, kujitambua na kudhamini juhudi za wengine. Tulijifunza pia kuheshimiana na wazee na kuelewa umuhimu wa utunzaji wa mali na mazingira. Hizi ni kumbu kumbu ambazo hazitafutiki na ambazo zime nijenga nidhamu na heshima. Kwa ujumla, kumbu kumbu ya utotoni sio tu picha za furaha na michezo. Bali ni msingi wa utu, maadili na mitazamo ya maisha. Kumbukumbu hizi zimeunda sura yangu, zime nifundisha kuwa na nidhamu, kuheshimiana, kushirikiana na kuthamini familia na jamii. Zimefunuwa jinsi tulivyo anza kujifunza mambo muhimu ya maisha mapema, jambo ambalo ningeendelea tikiongozwa hata nilipo kuwa mtu mzima. Utotoni ni kipindi chenye dhamani isiyo na kifani na kumbukumbu zake huba hubaki na hata inakuwa rasilimali ya maadili hekima na faraja katika maisha yote.